Mimi napenda kucheza ngoma kwa sababu ni njia nzuri ya kujiburudisha na kuachilia msongo wa mawazo. Ninapo cheza ngoma mimi hujisikia huru, mwenye furaha na mwenye nishati mpya. Hasa mziki unapokuwa mzuri na mazingira ni ya kirafiki. Ngoma hunifanya nisahau mawazo ya kazi au changamoto za siku na hunipa nafasi ya kufurahia wakati uliopo. Zaidi ya burudani, kucheza ngoma hunisaidia pia katika afya ya mwili na kujiamini. Ni aina ya mazoezi yanayoboresha mzunguko wa damu, kuiumarisha misuli na kuongeza wepesi wa mwili. Pia hunijengea ujasiri wa kujieleza mbele ya watu na kushirikiana na wengine kwa furaha. Hasa katika sherehe au matukio ya kijamii kwa ujumla mimi huona ngoma kama mchanganyiko wa afya, burudani na kujieleza.